Mimi napenda keki ya chokoleti sana. Nadhani ni ladha nzuri na inatoa furaha kila wakati. Keki ya chokoleti zikiwa na aging ya vanila, juu, au kama kuna kipande cha chokoleti kilicho umiliwa ndani yake. Basi, iyo ni mpadala bora.

Ndiyo, mimi ni mpenzi mkubwa wa hesabu. Hesabu ni lugha ya ulimwengu. Kila kitu kilichozunguka sisi kinaweza kufafanuliwa kwa njia ya namba au mchoro. Ni kama puzzle. Ambapo, unapata furaha kila unapofanikiwa kutatua matatizo fulani. Kwa upande mwingine, naelewa kwamba kwa watu wengine, hesabu inaeza kuwa changamoto au kuchosha. Lakini kuna ule furaha wa kuona jibu linavyotokea baada ya kumaliza mchakato wa kutatua.

Ni muhimu kuzingatia hatua muhimu zinanzo weza kukusaidia kufanya kazi kwa ubora zaidi baadhi zao ni moja kufanya uchambusi wa mahitaji hii ni hatua ya kwanza ambapo unachambua mahitaji na malengo yako ya biashara pili kupanga mikakati ya kazi baada ya kujua mahitaji yako ni muhimu kupanga mikakati na kufikia lengo yako tatu kupuni mfumo wa kazi. Hii ni hatua muhimu kwani inahusisha kupuni na kupanga jinsi shughli za kila siku zinavyo fanyika. Nne. Kuweka vidhibiti vya ubora. Ili kuhakikisha ubora wa kazi yako, lazima uwe na vidhibiti vinafyo simamia utekelezaji wa mchakato yako. Tano. Kufanya mafunzo kwa wafanyikazi. Hili kuwakikisha wafanyikasi wako wanafanya kasi kwa ufanisi. Ni muhimu kutoa mafunzo yanayo husiana na mchakato ya kazi na jimsi ya kuzitekeleza kwa ubora.

Nimi nampenda mkate wa sodo huu ni mkate wa kipekee na latha yake ni tamu sana kidogo ya asidi lakini yenyewe ni laini na inafutia inapo paki fresh huwa na arufu mzuri sana ni mzuri kwa kula na samaki chipini au ata kutengeneza sandwichi unapo kuwa na sodo unajua kwamba umetengeneza mkate wa upora wa juu.

Mimi wakati mwingi nacheza na dada yangu dada yangu ni rafiki mzuri sana tunacheka pamoja kwa furaha kila siku dada yangu ni mtu wa kuaminika sana naweza hata kumshirikisha katika vitu zozote zili dada yangu ni mcheshi wa kufurahaisha siku za kawaida dada yangu unaweza kumshirikisha katika mambo anakuonyesha upendo na mwenye msaada. Unapo uhitaji dada yangu wakati mwingine tunawesa kugombana kidogo. Lakini urafiki wetu unabaki tu kuwa wakuishi na kufanga.

Mara nyingi, mimi huhifadhi data zangu kwa kompyuta. Kompyuta husaidia data zangu zikuwe salama, na wakati nahiitaji, nairudia na kuiangalia tu wakati wowote niupendao. Data zikihifadhiwa katika kompyuta, zinakuwa tu sawa kabisa na salama na data zenyewe haziwezi kupotea kwa wakati wowote.

Jambo la dini linaweza kuwa muhimu kwa watu wengi kwa sababu linaongoza maadili, imani na tabia zao. Kwa watu fulani, dini inaweza kuwa chanzo cha amani ya ndani na kujenga jamii zenye mshikamano. Wengine wanaweza kuona dini kama sehemu ya uridhi wao au njia ya kuelewa ulimwengu na mahusiano yao na wengine.

Teknolojia ni wanja mpana wenye mambo mengi sana za kujifunza. Haya ni baadhi ya mambo ambayo ningependa kujifunza kama programu za kompyuta coding na programu. Kujifunza lugha za programu kama python, javascript na menginezo. Properties na uandisi wa mitambo. Hapa unaweza kujifunza kuhusu jinsi roboti zinavyofanya kazi na teknolojia. Uhalisi pepe. Visual reality, VR. Teknolojia hii inabadlisha jinsi tunavyoona na kuingiliana na dunia.

Ndiyo, ninafuga baadhi ya ndege nyumbani kama vile kuku na pata. Kuku, hizi ni ndege maarufu kwa ajili ya mayai na nyama. Kuna aina mbalibali sa kuku kama vile kuku wa kienyeji na kuku wa kisasa. Pata, hii pia ni aina maarufu ya ndege ya kufuka asa kwa ajili ya nyama na mayai. Maitaji na nafasi. Ndege wanaitaji nafasi kubwa ya kutembea na kutafuta chakula. Hakikisha eneo ambalo wanakaa ni safi. Chakula ndege wanaitaji chakula cha kutosha na jenye firutupisho ili kuwa na avia nzuri. Ulinsi ndege wanaitaji ulinsi kutoka kwa wanyama wengine kama vile mbwa au paka. Afya angalia afya ya ndege zako kwa mara kwa mara ili kuhakikisha awana ugonjwa wowote.

Kushughulikia muda wa mwisho unaweza kuwa na changamoto. Lakini hizi ni baadhi za mikakati ambazo hunisaidia katika kuhifadhi muda wa mwisho. Kwanza nagawanya kazi kwa sehemu ndogo ndogo badala ya kuwa na kazi kuwa kubwa ama mzima kama mzito mzito gawanya kwa sehemu ndogo ndogo na hakikisha unafanya kidogo kidogo kila wakati. Pili unatengeneza orodha ya kazi. Andika vitu vyote unavyo hitaji kwenye orodha i kisha weka kipaumbele kwa vitu vya umuhimu. Tatu panga muda vizuri, jaribu kutumia mbinu kama pomodoro nne, epuka usumbufu, wakati unafanya kazi, jizuie na mambo ambayo yanaweza kukuharibia umakini wako. Tano, tafuta msaada. Ikiwa kuna jambo fulani ambalo lina kuchanganya na linahitaji msaada, usiogope kuuliza msaada kutoka kwa mwalimu rafiki au mtu mwingine ambaye anaujuzi kwenye hilo. Sita, usijisumbue na kutokuwa na uhakika. Kama unafikiria kwamba unachelewa sana ama huwezi kumaliza kwa wakati, jitahidi kutuliza akili yako. Hivo ndio inaweza kusaidia kuifadhi muda wako wa mwisho.

Mimi mara nyingi nikiwa na marafiki zangu, napendanga kufanya nyambo mingi kadha wa kadha mambo ya kufuraisha kama kuangalia filamu. Kucheka, kuzungumza kuhusu mambo ya kisasa. Au labda kucheza michezo au video. Au shughuli za nje kama kuenda kutembea au kuendesha baisikeli. Haya mambo yanafanya akili ikuwe na utulivu mwingi kabisa na hufanya mwili uwe na nguvu mpya na kufanya uelewe mambo ya kila siku katika ulimwengu tulio wakati huu.

Siyo kwamba sipendi vipuli ila siyo kitu cha kuvutia kwangu. Kawaida, napendelea kuvaa mavazi za starehe na vipuli zinaweza kuwa vya mvuto kwa wengine. Lakini mimi napenda kuzingatia urahisi wa na raha katika mavazi yangu. Kwa upande mwingine, watu wengine wanaweza kuvaa vipuli kama sehemu ya mtindo wao kwa sababu wanapenda jinsi vinawafanya wajisikie ama kuonekana.

Kufanya ushirikiano na wengine niyamana sana. Jinsi ya kufanya kasi ya ushirikiano ni kama kusikiliza wengine. Hii ni muhimu kwasababu inasaidia kuelewa mawazo ya watu wengine. Pili kutoa mchangu, kusikia mawazo ya wengine lakini pia wewe weka mawazo yako. Tatu, kufanya kazi kwa pamoja. Badala ya kufanya kazi kivyako jaribu kushirikiana na wenzako. Nne kua na mawasiliano mazuri. Kua wazi na kumwelewe katika mawasiliano yako. Baadhi ya haya mambo yatakusaidia katika kua na mawasiliano mazuri na wengine na inaweza kufanya kazi iwe bora zaidi.

Ndiyo, mimi napenda sana kuogelea. Kuogelea inasaidia kukua sana hasa kwenye maji baridi. Pia ni nzuri kwa mazoezi ya mwili na ni njia nzuri ya kujiburudisha na kupumzika. Kuogelea inafanya mwili iwe freshi kabisa. Na hata wakati mwingine inakusaidia kupunguza mawazo mengi katika akili yako na kujiburudisha wewe mwenyewe. Na wakati mwingine napendanga kuogelea na marafiki zangu inanifanya niwe freshi kabisa na hata nijiburudishe katika mambo mengi.

Mimi napendelea kitanda kisuri kwa sababu kinasaidia kupumzika vizuri na kuamka ukiwa na nguvu. Kikiwa na mto mzuri na futi laini ni raisi kulala kwenye nafasi nzuri na mwili unapumzika vizuri. Hii ni muhimu kwa afya ya mgongo na viungo. Pia kitanda kisuri kinaweza kusaidia kupunguza maumivu ya mwili na kukufanya jiskie freshi asubuhi. Kwa hiyo, kitanda kisuri ni bora kwa usingisi mzuri na faraja kwa mwili.

Sio sana, lakini napenda kujua kuhusu milima na mazingira ya juu. Kwa kuwa juu ya milima kunaweza kuwa na mtazamo mzuri na hali ya upepo. Lakini kupanda milima mwenyewe ni jambo ngumu na linahitaji nguvu na uvumilivu. Ni kama changamoto na si kila mtu anapenda kufanya hivo.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikiwa kimaisha. Ningependa kuona dunia ikibadilika kwa njia nzuri na kuwa na uwezo kusaidia wengine kufikia malengo kufanikiwa si tu kuhusu pesa, bali kuhusu kuwa na furaha, kujivunia na kufanya mambo yaliyo na maana sana katika maisha ningependa kuishi katika maisha mazuri yaliyo na raha na ustawi. Pasipokuwa na ukosekano wa chochote kile.

Zawadi ambao nimeupokea ni kutunukiwa pesa. Huu ni wakati ambapo tulitoka katika uchezaji wa mpira wa foliboli katika mcheso ya kushindani. Nilipo fika nyumbani. Kila mmoja alikuwa na furaha tele wa kufana. Hapo ndipo wazazi wangu walio nitunuku pesa ju nilikuwa nimeipuka mshindi katika huo mchezo na mi ndo nilikuwa bingwa katika wachesaji wote.

Kuna baadhi ya njia ya kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kwanza, panga ratiba ya kazi, ili kuhakikisha kuwa unamaliza kazi zako kwa wakati. Pili, fanya orodha ya mambo ya kufanya. Orodha husaidia kufuatilia kila kitu unachohitaji kufanya. Nawesa kugawa orotha iyo kwa kipaumbele ili, kumaliza kasi kwa za dharura kwanza. Tatu, kasi vya fipindi. Baada ya kufanya kasi kwa muda mrefu, bila kupumzika, nawea kutumia mbinu ya pomodoro ambayo ni kufanya kasi kwa dakika, hili atanikisha kupumzika dakika tano. Epuka distraction. Wakati unafanya kasi, jaripu kuwa mbari na vitu vinavyoweza kufuruga umakini wako. Kama vile, mtandao ya kijami au simu. Tano, kufanya kasi kwa kushirikiana. Kiwa kasi ni timu, ni ya timu, sito kuuliza msaada au kutoa msaada kwa wenzako. Kuchenga ushirikiano katika kasi, hufanya kasi kuwa raisi saidi.

Kumbukumbu za utotoni ni nzuri sana. Zipo nyingi lakini moja inayonijia akilini wakati wa mchezo za nje, hasa nikiwa na marafiki zangu. Kulikuwa na kipindi fulani tulikuwa tunacheza mchezo ya nje kama karata, 'voleyball' na hata 'hide and seek' kwenye bustani kubwa. Wakati mwingine, tulikuwa tunapanda miti au kuchora kwenye mchanga. Kila mtu alikuwa na furaha ya asili pia shirikishi na kila siku ilikuwa 'adventure' mpya. Pia kumbukumbu nyingine ni wakati wa shuleni. Hasa walimu walikuwa wanatufundisha kwa njia ya furaha na ucheshi. Niliipenda sana masomo ya sanaa na kiswahili ambapo tuliandika hadithi na kuchora picha.

Ndiyo mimi napenda kucheza ngoma sana ngoma ni sanaa yenye nguvu kubwa na kuonyesha hisia na pia ni njia nzuri ya kujiburidisha na kuungana na wengine kucheza ngoma ina faida nyingi sana kama kuongeza afya mwilini ngoma inahitaji harakati za mwili ili kusaidia kuboresha ustawi wa mwili na kuongeza nguvu. Pili kupunguza stress. Muziki na ngoma ni njia nzuri ya kpumzika na kutoroka kutoka kwa shinikizo la kila siku. Tatu, kuongeza ufanisi wa kiakili. Ngoma husaidia kuongeza ushikifu na ufanisi wa akili. Unapojaribu kufuata hatua za ngoma au kuunda za kwako unajifunza kushirikiana na muziki. Na hiyo inaweza kuboresha kumbukumbu na utambuzi.

Zoea nzuri ambalo nimejifunza ni zoea elimu na ile linalohusisha mbinu zinazofanya kujifunza kuwa rahisi na ya kufurahisha. Hapa ni baadhi ya mfano ya zoea nzuri za kujifunza. Moja kueka malengo madogo. Mimi napenda kujitahidi kumaliza kila kitu kwa wakati mwanzo. Kuweka malengo madogo na yenye kutimizika. Pili kuchifunza kwa kusema. Kujieleza kwa sauti unaofikiria husaidia kutunza habari kwenye akili yako kwa muda mrefu. Tatu, kusoma vipindi vipo baada ya kusoma kwa saa nyingi, jaribu kujifunza kwa vipindi kwa dakika ishirini na tano ama thelathini. Kisha kupumuaji kwa dakika tano. Nne, tumia mbinu za afisho. Mpicha mchoro au ramani za mawazo zinaweza kusaidia kufahamu na kukumbuka mada kwa urahisi zaidi.

Asubui, mimi napenda chai ya rangi, hasa chai ya maziwa. Chai ya maziwa hutoa ladha nzuri na inasaidia kuamsha akili. Inapokucha kidogo, chai ya maziwa inakuwa na harufu nzuri na inakufanya ujisikie fresh. Chai ya maziwa ni nzuri sana naipenda na nainywa kila siku baada ya kuamka asubui before nianze shughuli zangu za kila siku. Chai hufanya akili iwe fresh kabisa na kuwa tayari kuanza siku mpya.

Mpira wa kiragbi waki amerikani ni mchezo unaopendwa na watu wengi na timu marufu kama New England Patriots, Dallas Cowboys, San Francisco na Kansas City Jeffs. Zinafutia wapenzi wengi wa mchezo duniani. Kila timu ina historia yake. Mafanikio na wajezaji wakubwa wanao weka ju. Kwa mfano, New England Patriots inajulikana kwa mafanikio yake chini ya kocha Bill, Billy Chick na mchezaji maarufu Tom Brady, ambaye alichezea timu hiyo kwa zaidi ya miongo miwili. Kansa City Chiefs, kwa upande mwingine, inajivunia mchezaji marufu Patrick Mahomes ambaye amekua kiongozi wa akiongoza timu hiyo kwenye ushindi mkubwa. Ikiwemo ushindi wa Superball, Life and Superball, LIVV.

Sikukuu ya kuzaliwa ni wakati mzuri wa kusherekea na watu wa karibu iwe familia au marafiki. Kama vile sherehe na familia au marafiki. Familia na marafiki wanaweza andaa sherehe ndogo pahali pazuri. Labda kwenda bustani au nyumbani. Pili kupika chakula wanachokipenda kila mtu ana chakula chakupenda. Kama mimi pizza ndo na kulaga bora katika sherehe yangu ya kuzaliwa. Zawadi na furaha. Zawadi za kipekee kutoka kwa watu wa karibu lakini zaidi ya yote kuwa ni zawadi ambayo imetengenezewa kumbukumbu na wale wanao nijali. Kumbukumbu ya sheree. Kuzaliwa miaka kadhaa iliyopita ambapo tulicheka tulicheza michezo ya urembo tulijivunia tukiwa pamoja.

Mimi hupenda sana programu ya WhatsApp. Ni maarufu kwa sababu inanisaidia sana. Baadhi ya mambo ambayo hunisaidia ni urahisi wa kutuma ujumbe. WhatsApp inaruhusu kutuma ujumbe kwa maandishi, picha au video. Pili mikutano ya video na kituo cha sauti. Unaweza kupiga simu za video au sauti kwa marafiki au familia. Tatu, usalama. Whatsapp ina mfumo mzuri wa usalama wa end-to-end encryption ambayo inafanya mazungumzo yako kuwa salama. Tano, tuma hati na faili. Ni rahisi kutuma mafaili ya aina yoyote.

Hizi ni njia kadhaa ambazo mimi hutumia kutunza faranga yangu mtandaoni. Kwanza, tumia neno siri zuri na linaloshindana. Hakikisha neno siri zako ni ndefu na ngumu. Pili, mimi hutumia uthibitisho wa mbili. Two-factor authentification. Hii inafanya account yangu iwe salama zaidi, na nikihitaji uthibitisho wa pili. Tatu, nawa makini na taarifa zangu kibinafsi. Epuka kushiriki taarifa zangu kibinafsi. Angalia mara mbili kabla ya kushiriki, picha, video au taarifa kuhusu mimi na familia yangu. Angalia mpangilio ya faragha. Hakikisha unapitia na kubadilisha mpangilio ya faragha kwenye account yako ya mtandaoni waki.

Pasi sa uma. Pasi ni njia maarufu ya usafiri katika michi mimi. Pasi sa uma utoa huduma kwa watu wengi na ni pei nafuu. Hata ifo, wakati mwingine, pasi linaweza kuwa na msongamano wa abiria hasa kwenye. Maeneyo yenye idadi kubwa ya watu. Mimi upenda sana kusafiri kwa basi ju ya pei yao ya chini.

Tumia katha ambazo zinatumika kulinda taarifa za kibinafsi na kuwa salama mtandaoni, mtandaoni kwanza tumia nyila za nguvu na tofauti. Nyuila imara ni muhimu hakikisha unatumia mchanganyiko wa herufi kubwa, herufu ndogo, nambari na alama za kipekee. Usitumia nyuila sawa kwa akaunti nyingi. Ikiwa mtandao wa moja kwa moja unafunjo. Kaunti zako zote zitakua tari. Pili, tumia utipitisho wa tuambili. 2FA. 2FA ni njia nzuri ya kuongo ngeza usalama kwa akaunti yako. Tatu, kuwa makini kwa maombi ya urafiki na uchumbe kutoka kwa watu wasio kufahamu. Nne, tumia VPN. Hii nasaidia kulinda faraga yako mtandaoni kwa kuficha anwani yako ya IP. Tano, epuka kugawanya tarifa zako za kibinafsi mtandaoni.

Mimi nikipenda kustarehe, naweza kufanya mambo tofauti kulingana na moodi yangu. Labda ningeangalia filamu au kipindi cha televisheni. Kusikiliza mziki au hata kusoma vitabu. Najua kuna vitu vingi vya kujifuraisha. Pia ningependa kuenda kuogelea na kutembea kuzuru mbuga tofauti tofauti za wanyama katika dunia hii.

Baazi sa njia ambaso mimi hutumia kupunguza matumisi ya plastiki. Moja, kutumia mifuko ya kutumika tena. Baada ya kutumia mifuko ya plastiki, unaweza kutumia mifuko ya kitambaa au plastiki inayoweza kutumika tena. Pili, kataa fifaa fya plastiki fya matumisi moja. Vitu kama fikomba fya plastiki, machiko fya plastiki, ya mapomba ya plastiki yanaweza kuhipukwa kwa kutumia fifa fya kudumu kama fikombae fya chuma. Tatu, tumia chombo cha kunywa cha kudumu. Badile ya kununa vinywaji katika chupa cha plastiki, tumia chupa cha maji ya kutumika tena. Nne, nunua bidhaa sisiso sa plastiki. Singatia kununua bidhaa sinazo tengenezwa kwa fifaa mbadala kama glasi, chuma au mbao, badala ya plastiki.

Mimi naishi na wao. Naishi katika mji wa nairobi Nairobi ni mji mzuri sana inamchanganyiko wa mandhari ya kisasa na asili. Kuna maeneo kama ngong hills ambapo unaweza kuona milima ya kichani kibichi na upepo wa baridi ya kipuliza. Hapo pia kuna giraffe center na national park ambapo, unaweza kuona wanyama kama twiga na faru wakisunguka karibu na jiji lenyewe. Nairobi ina michengo kubwa kubwa sinazo futia kabisa.

Moja ya kusasisha ni kupitia mfumo wa kujifunza kwa machine. Hii inahusisha kuboresha alogaritim zangu kwa kutumia data mpya maoni na maoni ya watumiaji na kuboresha ufanisi wangu. Katika kutoa majibu na kuelewa maswali kwa kutumia kompyuta. Kwa mfano, ninapo jifunza kutoka majibu yangu ya awali naweza kubaini njia bora ya kuelewa mambo, kutatua matatizo na kujibu maswali kwa usahihi zaidi.

Ndiyo, mimi napenda chombo cha msiki. Moza wa fiomba na fiopenda ni kita. Kitaa ni chombo cha msiki, cha string, kinacho pigwa kwa mkono au kwa pick. Kinaweza kutumika kutengeneza melod, living na ata solo. Ni chombo kinacho tumita katika aina nyingi sa msiki kama rock, pop, reggae na ata classical.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota sana. Ngawa siezi kuona nyota kwa macho yangu naweza kuwelezea sana kuhusu nyota na anga sa juu. Ni chambo la kufutia kuona chinzi nyota sinavyo kuwemo angani na kuunda mifumo kama constellation. Kwa mfano, kuna Orion ambayo ni mocha constellation maarufu sana yanachulikana kwa miktaba yake miwili mikubwa ya nyota. Pia kuna milkway. Ambayo ni kamba la nyota nyingi sana naposunguka dunia yetu.

Katika biashara ya kila siku kuna uzoefu mwingi wa kushangaza kuna wakati ambapo napata wateja ambao wanakuja na mahitaji ya kipekee au maswali ya ajabu kwa mfano kuna wakati mteja alikuja kuniambia anahitaji kitu cha kipekee lakini hakutaka kusema wazi ni nini alitaka mimi kugundua haikuwa rahisi lakini ilifanya kazi kwa namna ya kipekee. Pia, kuna wakati ambapo nilikubaliana na wateja wachache ambao walikuwa na mawazo makubwa lakini walikuwa na wasiwasi juu ya utekelezaji. Lakini nikawonyesha jinsi ya kufunza kile kinachohitaji kufanywa ili kufikia malengo yao.

Wazo mpya niliyo nayo leo katika kuendeleza biashara ni kutumia mitandao ya kijamii kutangaza bidhaa zangu. Mitandao kama Instagram, TikTok na Facebook inaweza kuwa zana kubwa ya kufikia wateja wapya. Hasa kwa biashara za kuanzia. Haya ni mambo kadhaa yanayoweza kufanywa. Moja, tengeneza maudhui ya kuvutia. Andaa picha na video za kuvutia zinazohusiana na bidhaa zangu. Pili naweza kutumia hashtag maarufu. Kutumia hashtags zinazovutia watu kwa jamii yako kunaweza kusaidia watu wengi zaidi kuona bidhaa zangu.

Mimi huwa nakula mayai mara nyingi asubuhi. Mayai ni chakula kizuri kwa sababu yanaproteini nyingi na virutubisho ambavyo ni muhimu kwa mwili. Pia unaweza kuanda mayai kwa njia tofauti. Unaweza kuyapika kwa kukaranga kuchemsha au kuyachanganya na mboga kwa jiko. Kwa kuongeza yana virutubisho kama vitamini b12. Chuma na omega-3 ambayo husaidia katika kujenga misuli na kuboresha afya ya moyo.

Mchezaji maarufu na mwenye mafanikio makubwa ni Michael Jordan anachukuliwa kama mmoja wa bora zaidi katika historia Michael Jordan alicheza kwa miaka mingi na alifanikiwa sana na timu ya Chicago Bulls. Akishinda miuchana ya NPA mara sita na kushinda tuzo ya MVP mara tano aliweza kuonyesha staili ya kucheza na inayosisimua na ufanisi mkubwa. Hasa kwa ustadi wake wa kupiga pointi, kufanya dunki na kufutia na kufikisha magoli muhimu katika timu yake. Alikuwa na ufanisi wa kupambana na shinikizo la muda na kuchukua nafasi muhimu katika mchezo mikubwa.

Naweza kutumia muda wangu wa bure katika kuangalia kipindi ama fulani fulani ili kupumzika na kujifurahisha vipindi vya aina nyingi kama vile drama comedy au science fiction ningependa kujua kila kitu kinacho tokea. Nilikuwa na hamu ya kuangalia hadithi ambazo zinafutiana kunifanya niwe nishauku ya kuona kinachofuata. Pia kutembea njia mzuri ya kupumzika ili kufurahia ningenda kutembea mtaani au kwa maeneo ya asili kama vile mbuga au hifadhi za wanyama kutembea kuna saidia kusafisha akili na kujisikia fresh pia ni njia nzuri ya kuchunguza maeneo mapya na kujua zaidi na kujua zaidi kuhusu mazingira.